Naweka malengo yangu kwa kutumia kanuni ya SMART nahakikisha ni mahususi, yanapimika na yana muda maalumu. Kisha nagawa katika majukumu madogo ya kila wiki ili kudumisha kasi ya utendaji. Je, unajua kuwa ukiandika malengo yako leo? Unajiwka kwenye nafasi bora zaidi ya kuwa mfanyakazi bora wa mwezi huu kuliko jana?

Ndiyo, mimi natumia mtandoa kijamii kama instagramu kwa ajili ya kupata msukumo wa vitu vya ubinifu kwa ajili ya kufuatilia maswala ya kitaaluma na kuungana na wenzangu Pia natumia WhatsAppu, ni muhumu sana kwangu kwa ajili ya kwasiliya haraka na familia na marafiki.

Mimi ninawainisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kuweka mipaka imara. Ninapomaliza muda wa kazi ni Nazima Arifa za barua pepe na programu za ofisi kwenye simu yangu. Ratiba ya mapumziko, baada ya kusuburi hadi nichoke kabisa. Ninapanga muda wakupumzika kwenye kalenda yangu kama vye ninapanga vikao vya kazi.